Zoea nzuri nililojenga ni kupanga siku yangu kwa utaratibu na nidhamu. Ambapo kila siku asubui, mimi huanza kwa kuandika orodha ya majukumu muhimu na kuyapanga kulingana na kipaumbele chake. Tabia hii imenisaidia kuongeza ufanisi kazini na kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu ninajua ni nini napaswa kufanya na wakati gani.